Mazoezi ni muimu sana kwa uwe, mazoezi yako ya nyamba nimbaye. Kuna mazoezi ya upenda ya kutembea, kuna mazoezi ambaye unafanya, ukifanya kazi zile ambayo ni ngumu kiasi, wakati u wa ni wazoezi unafanya. Na mazoezi ambaye uneza kufanya, kule peneza. Kuna mazoezi ni za kufanya kupitia kukimbia. Kuna mazoezi ambayo hiyo ni za kufanya katika hali ya mchezo kama we ni mwanamchezo. Miaka kama ishirini liopita nilikuwa mwanamchezo. Kwa hivyo nilikuwa nafanya kwa kata wangu mbili wa mazoezi ya mchezo Ajiya mpia kuna wakati nilijifunza mambo ya mazoezi nilikuwa jim instructure. Kwa hivo wakati nilikuwa naenda hile masomo bado nilikuwa na mafanya mazoezi. Pia katika hile wakati ambao nikuwa nikienda sehemua za mbali. Nikuwa nikibiambia ni nakimbia au natembea. Kulingana na hile nilijipatia. Wakati na hile nilikuwa kilomiti. Lakini siku hizi ya zine miaka imeenda mambayangu ni uchambua kupanya mambo boro niwe na lengo langu huu nikua niweze kufanya zoezi au mazoezi na niweze kuyafanya asustainably. Au kila wakati ambapo najua hata nikienda mahali popote ninaeza kuendelea kwa hivyo zoezi langu haliwezi katizwa na jambo lolote. Kati ya zile nimetaja kwa sasa mambo kukimbia sikimbiii mambo kuenda jimu pia siendi na pia kuenda kufanya mchezo uwa siendi. Kwa hivo nilichanguu kunaza mazoezi ambazo watu wakichina wamejifunza na wanafanya katika kule uchi yao. Niliziona kwenye video na unu na gana ni mazoezi ambaye ni mazoezi ya muda mfupi sana kama vile nusu saa hizi lakini mazoezi ambayo ya na ngusa sehemu tata za milo zili ambazo nazitaji na zile big muscles nizo mazoezi kama vile tukua na mguu na me makalio na shoulders ama back mgongo. Na hizu mazoezi huwa zi na target semu zinashikanisha kwanzia kichwa mpaka kule chini. Kwaifu ni mazoezi ya hali ya juu sana na nimeona zikinisaidia. Kunazo zile za tumbo na za kufanya nikiwa katika kitanda na kunazo zile nafanya nikiwa nimesuma. Sinama. Hizu mazoezi alurendi wakati nafanya nafanya mara tatu au ini kwa wiki. Na zoezi zenyewe huwa zipitishi dakika thelathini. Ni mazoezi ambayo ni ya haraka na ni mazoezi ambayo yanalenga. Misuli ama zile formats wa mbago ni mmo sana. Hivyo ni kififanya huwa na isi mburi na hata saizi ya haremu ni wangu. Naridhika naona kuna tafauti mkubwa sana. Kwa hivyo.

Kuna sehemu ambazo ni mahali pa kimya na kuna sehemu ambazo ni mahali pa kelele. Wakati nikiwa mchanga bado niliweza kuishi katika mtaa ambao ulikuwa na kelele wakati mwingi sana. Watoto walikuwa wana cheza manyumba yalikuwa yamekaribiana kwa hivo hungeweza kuskia kwa jirani anacheza ngoma gani na anapika nini au anafanya kazi fulani. Watoto nao ungewasikia wakicheza kule nje. Na pia watu ambao ni wajuakali wakifanya kutengeneza vitu kama vile masufuria kwa hivo ilikuwa ni sehemu ambaye ilikuwa na kelele sana. Wengine walikuwa tu juakali ambao walikuwa na rekewa, natengeneza magari pia, kulikuwa na garage karibu pia. Ha iyo wakati nilikuwa mchanga, mahali nilipozaliwa, tulikuwa tunaishi sehemu ambaye ilikuwa na kelele sana. Hivi vile ni mekua mkub mtu mzima Mungu ale nijalia ni kanunua shamba mahali mbali sana na kule niliko zaliwa. Na nikaweza kupata sehemu. Sehemu ninayoishi ni mahali ambapo akuna kelele. Watu ambao wame wanakaa hapa sehemu hii ni watu ambao kila mmoja anaingia kwenye shamba lake au ntasema ploti anaingia, ni sehemu ambayo ilkua ni ya watu wa asili ya kimaasai lakini wakaenda wakauzia makabila mbali mbali. Kwa hivyo tuko wengi watu wageni. Sasa mahali hapa nilipapenda kwa sababu yana manthali mzuri ya milima. Mlima ya ngong mahali napoishi naeza kuona. Lakini zaidi ya hayo yote ni mahali pa kimya, siko sehemu ambayo iko karibu na town nikosehemu ambayo imejaa miti na manyumba ambazo watu wanaingia kwa wakati wao kwa hivyo kuna kelele mingi. Mgumu sana kujua, kinachofanyika kwa jirani. Kwa hiyo mimi hasa siku hizi ninapenda sana. Mahali pa kimia, sipendi kelele mingi. Napenda nikitulia mahali ninahisi utulivu. Kelele huku kidogo zaidi. Iyo ni manthali yangu na mapenzi yangu kukaa mahali ambako hakuna kelele nyingi. Kelele kiasi tu hiyo itanifurahisha zaidi.

Hapo miaka ya kitambo kidogo, mtandao ambao tulikuwa tunautumia sana katika mambo ya kijamii ilikuwa ni redio wa televisheni. Siku hizi mambo kidogo imebadilika. Kunayo hutumia mitandao ya kijamii. Mimi siku hizi huwa natumia mtandao wa kijamii. Sio moja tu bali nyingi kama vile tiktok. Nikiwa mtu ambaye huwa natoa content. Ya kuelezea watu ya kuwapa watu moyo huwa natumia mtandao wa kijamii wa tiktok. Kuweza kuwasilisha ujumbe wangu kwa watu wangu na wale ambao wanaonifuata. Kwa hivo kutumia mtandao mimi huwa natumia hasa mtandao wa kijamii wa tiktok, mtandao wa kijamii wa facebook, mtandao wa kijamii wa linkedin mtandao wa kijamii wa youtube, mtandao wa kijamii wa instagram hizo zote mimi huwa nazitumia kuweza kuwasilisha mambo zangu ambayo nilikua nataka kuyazungumzia na huwa.

Mitandaoni siku hizi imekuwa na mambo mengi sana. Kwenye mtandao ndio utapata kuna mambo kama vile kazi. Kwenye mtandao utapata kama kuna kama vile aina tafauti tafauti ya bidhaa ambazo unaeza tafuta. Kwenye mtandao utapata kuna nazo zile shule ambazo unaeza kusomea kupitia mtandao kwenye mtandao kuna mambo mingi sana ambayo mutu anaeza kujikuta anafanya jambo hili au jambo lingine. Wakati pia unataka kuburudika au kutulia tu. Kunazo aina za mtandao ambazo zinaeza kutuliza. Bora tu kuingia na kulingana na mahitaji yako unaeza tumia hiyo mtandao. Kwa hivo siku nyingi, mimi kama vile nilisema awali, mimi ni mtu ambaye wakati wangu mwingi najikuta niko katika, niko mtandaoni. Kwanzia asubuhi ya saa kumi na moja hivi, najikuta lazima niingie mtandaoni kwa sababu huwa ninaunda content, natengeneza content ambayo huwa nina zisambaza. Kuanzia saa kumi na mbili asubui kwa hivo natumia ile ile mtandao, kutafuta content, kutoka, apps mbali mbali, niweze kuunganisha, kisha nikatuma, kupitia mitandao tena tafauti. Hiyo ni, inanichukuwa mda. Na pia, lazima niangalie kule mtandaoni kufuatilia mambo ambaye nimetuma au ujumbe ambao nimetuma. Imeenda vipi, imeenda vizuri, imepokelewa. Na kama kuna reactions ambazo nastahili kujibu pia ninafanya vile vile huwa natumia muda mkubwa sana kwa siku, kazi yangu nyingi yote iko kwenye mtandao. Kama sasa ata hivi, nikiwa nazungumuza katika hii mambo ya kurekodi. Natumia tu mtandao na huwa ni kazi ya masaa. Kwa hiyo utakuta kama nimefanya hii kazi nimeifanya kwa muda wa saa moja ukiwa kidogo au masaa mawili au matatu ili niweze kumaliza kazi zangu. Nikisha maliza hiyo unakuta niko na mambo mengine kwenye mtandao ya kufanya kama vile kutuma baruwa pepe au kusoma. Kwa hiyo ni nakuta mtandao unachukuwa muda wangu mkubwa sana. Na ninge tamani niwezi kupunguza huo wakati kwa sababu wakati mwingine na hisi nimeshinda sana mtandaoni na una nichokesha. Kima wazo kwa hiyo naeza sema kwa siku kama vile naeza tumia muda ambao naeza utumia kama vile masaa kwanzia masaa sita hivi hadi masaa kumi na mbili. Kama nikidogo kwenye mtandao. Nahitaji kufanya jambo kujuwa vile nitakavyo balansi.

Sayansi ina masomo mingi sana. Inamasomo kwa upandi wa masomo ya kusoma Plants enonea kuna masomo yako upande ya kusoma wanyama. Kuna masomo kwa upande wa kusoma. Mambo ya mwili wa binadami. Yani anatomy and physiology kuna masomo ya kisayansi ambayo yanahusiana na hali ya hewa au anga kuna masomo ya sayansi ambayo yanahusiana na mambo ya teknolojia sayansi yani ni masomo ambayo yamegawanywa sehemu nyingi sana pia kama sijasahao kuna somo la sayansi ambayo ni ya agriculture au kujifunza mambo ya ukulima. Kutumia mbinu tafauti tafauti za kisayansi kwa hiyo, kunayo masomo mingi sana ya kisayansi. Pia hile ya kusoma sayansi. Kuhusu kemikali mbali mbali, that is chemistry, na pia kuhusu physics. Hizo pia ni baadhi ya sayansi. Katika wakati nimekua shule, nimesoma hizi sayansi kama vile muundo wetu wa masomo. Kulikuwa unalazimisha watu kusoma sayansi kwa ujumla kwa hivu hatukua na nafasi ya kuchagua tulifanya zote chemistry, physics na bado kulikuwa na iyo agriculture yote ilikuwa imechanganywa lakini kuna wakati nikua naenda kusoma kuusu mambo ya fitness instruction nikajifunza sayansi ya mwili Physiology na anatomy. Hiyo ni somo la sayansi ambalo nililipenda sana. Jambo ambalo lili nifanya nipende masomo hayo kwa sababu ilikuwa kama ni somo la kujielewa nafsi yangu. Kujielewa vile nilivyo umbwa. Uwelewa kila sehemu chakiungo cha mwili kinafanya kazi gani. Liliumbwa kwa nini au lengo lake katika mwili wangu ni nini. Hilo somo lili nifraisha sana. Nikiangalia macho yangu, nikiangalia mikono yangu, nikiangalia miguu yangu. Kila sehemu vile iliumbwa maksudi ya kila organ kwa mwili. Haa ilikuwa ni masomo mzuri sana ulinifanya nikahisi kwamba ni meumbwa umbika na mili uduwa biya mbika. Haa tarakilisi ya komputer Mungu alinipanga. Haa kwanzia roho yangu kazi ya roho yangu respiratory system kama vile naeza vile kupumuwa ni seemu gani za mwili ambazo ua zinafanya kazi pamoja kufanya mwili ifanya kazi vizuri kwa hivyo somo la sayansi ambayo nililipenda zaidi. Nmekuwa ni la philosophy ya anatomy na anatomy and archaeology kuwelewa mwili.